Mimi hutumia muda mrefu sana kwenye simu sababu mara nyingi mimi hufanya kazi na simu. Sasa mimi hutumia simu yangu inavyofaa sababu nitashinda nayo kwa siku nikifanya kazi mara kwa mara. Na pia nakuwa kwa mtandao kuangalia mamba ambayo yanaendelea kwenye dunia ama kwenye nchi yetu, ndiyo maana mimi mara muda ninao kaa na simu ni muda mrefu ambao siezi kueleza ni muda ina gani. Lakini kwa siku ni muda mrefu sana.